Jambo, unapendelea mwanga mkali au mwanga wa kati? Kulingana na mimi, napendelea mwanga wa kati. Mwanga wakati ni ule mwanga ama mwangaza ambao si mwingi na si mdogo sana. Inamaanisha kwamba, macho yangu hayatajikaza sana kuweza kuangalia ama kutazama. So, mimi kulingana na mimi, ninapendelea mwanga wakati. Mwanga mwingi ama mwanga mchache utafanya macho yangu yajikaze sana, yajikaze sana kutizama na hiyo inafanya hata mtu anagonjeka kwa mfano, mimi hivi kwa sasa, mimi nina shida ya macho na macho yangu yaliletewa yalianza shida kwa sababu ya mwanga mkali kutokana na simu, tarakilishi na televisheni hiyo ndiyo ilifanya mwanga wangu macho yangu yakaanza kupata shida mwangaza ulikuwa unakuja na miale, mikali, mwangaza mwingi inafanya macho yangu yanastrain vile kutazama lakini nikitumia mwangaza wa wastani ama ule mwangaza wa katikati unanisaidia sana mi naeza kufanya vitu zangu comfortably bila kustrain na naeza tamaza vizuri bila shida yoyote ninaeza angalia vitu, nifanye kazi zangu bila kuteseka lakini mwanga kidogo, si nzuri kwangu kwa sababu inafanya mimi ninajikaza sana kutazama naumwa na kichwa nasikia mimi mgonjwa vile, mimi sipendi hivyo, lakini ile mwanga ya wastani nzuri kabisa, nzuri kabisa, nzuri kabisaa, inanifurahisha. So vivyo hivyo ndivyo kulivyo. So mwanga ya kati nzuri sana, mwanga mkali sana sipendi, mwanga kidogo sana labda unipe tochi ndo nieze kuangalia haha.

Ndiyo, mina penda kuogelea. Sana, sana, sana, sana. Nilijifunza kuogelea nikiwa umri mdogo nilikuwa na miaka kumi na saba. Na kufikia sasa mimi nina umaarufu mkubwa wa kuogelea. Napenda kuogelea kwenye puli na kwenye viziwa vikubwa kama Mombasa vile. Kuogelea ni kitu ambacho kina manufaa yake unahisi mwili ni mzuri, unahisi unapata nguvu, unahisi unachangamka na inakusaidia wewe kutulia kama binadamu. So mimi napenda kuogelea.

Napenda kuwa mahali ambapo hakuna kelele, mahali kuna utulivu, hewa safi, mahali ambapo mandhari yake safi. Hakuna kelele vile hapo ndipo mahali mi napenda. Mahali kumetulia, kuna hewa safi, mazingira, tulivu. Napenda sana kuwa mahali kama hapo. Na hiyo wakati mi nahisi mwili yangu inafurahia na sisi unapata furaha hapo ni mahali ambapo nafurahia sana sipendi kukuwa mahali kuna kelele, towns kwa sipendi kwa sababu kuna kelele mingi, msongomano wa magari, hizo traffic jams sipendi huko, napenda mahali hakuna kelele, mahali tulivu.

Unapanga kazi yako kivipi okay Haya mimi, uhakikisha, nina kazi mbili hapa kazini, hapa kazini nina kazi mbili. Kazi ya kwanza yangu ni ya kuwaona wagonjwa na kuwatibu. Kazi yangu ya pili ni kuhakikisha, nina majukumu ya usalama wa watu kazini. Kazi yangu ya kwanza ndiyo mimi naichambua sana kila kila siku. Kwanza, kwanza kabisa, ninapoingia kazini uhakikisha kwamba, ninaona hao wagonjwa alafu baadaye nitaeza kufanya hiyo kazi nyingine ya usalama baadaye. So kwanza mimi naanza na kuwaona walio wagonjwa the alafu baadaye ninaelekea kufanya hiyo kazi nyingine ya usalama ya kwanza ya wagonjwa mimi huwaona mfululizo kwanzia asubuhi hadi jioni lakini ya usalama mi huizingatia sana sana masaa ya mchana kuanzia ya saa nane hadi saa tisa alafu narudi ofisini nafanya kazi nyingine hivo ndivyo mimi ninangangana na kupangilia kazi yangu.

Asante, katika hii jamii yangu ya kisasa ningependa kuona maendeleo kadhaa. Ambayo mimi naamini kwamba yangeleta manufaa kwenye, kwa hii jamii. Kwanza kabisa ningependa kwanza ile jamii ambayo ina uwezo, wakujitegemea. Jamii ambayo inaweza ikajikuza achatuanze hapo, kujikuza. Kujikuza jamii ambayo inaweza wakujikuza ni jamii ambayo, inauwezo wa kutumia mikakati ya yenyewe. Kwa mfano, mama anaye lima, mama mkulima, ataweza kukuza mboga zake. Aziuze kwenye kioski au duka pale sokoni kwenye hiyo hiyo mtaa ama jamii, zinunuliwe papo hapo. Na faida abayo itapatikana kutoka kwa hiyo mboga uyo mama aweze kuipata. Pili, pesa itakayopatikana kutoka kwa hiyo biashara, isaidie kukuza hiyo hiyo jamii. Mfano mkubwa ni hivi, kuna shule katika jamii. Hiyo shule iweze ku, kupata pesa kutokana kwa karo. Hiyo pesa badala ya kwenda kwa kikapu kikubwa cha taifa, hiyo pesa iweze kutumiwa kuendeleza hiyo hiyo shule, kuwalipa walimu, kununuwa vifaa kwa hiyo shule, naonge haya kwa ile, nimetoka na ninaelewa kwamba hii kitu inaweze kana. Naikawezekana, inaweza msaidia yule mtoto masikini pale, ama ile jamii nilio chini kupanda juu. Kwa hivyo hichi cha kwanza ningependa kuona jamii ambayo inauwezo wa kujiendeleza. Pili ningependa jamii ambayo hakuna dhulma yoyote. Jamii ambayo haishurutishu kwa vyovyote vile. Watu wanaishi kwa wenyewe wanaweza fanya vitu zao bila matatizo. Wanaweza fanya shughuli zao hapa na pale bila, bila kushurutishwa na watu na sana sana hata wakora. So jamii aina kama hiyo hiyo ndo ile jamii ambayo sisi ama mimi ningeipendelea. Pili tatu ningependa jamii yenye inauwezo wakuself generate. Ambayo ingeweza kuifanya, kujiendeleza kwenyewe inaweza kukimu mahitajia ya wao wenyewe na kujikuza. Hiyo ndo ile jamii yenye mimi ningependa kwa sasa.

Nenosiri langu nimeliweka salama kwa kufuatilia kwa kina maagizo ambayo ninayopewa na sachi yenye mimi nafanya. Kwa mfano, kama ninaenda kwa tovuti na wamenipa elekezo ya kutengeneza nenosiri, mimi ninafuatilia maagizo. Kwa mfano, kuna nenosili ambayo lazima ikue na herufi nane. Ikuwe na herufi spesheli. Mimi nahakikisha kwamba nafuatilia hayo maagizo. Pili ninahakikisha kwamba nenosiri langu halifanani na lingine. Ninahakikisha ninakuwa na nenosiri aina tofauti. Ndio maana hakuna mtu anayeweza kufuatilia ama kutumia nenosiri langu. Tatu, natumia ni nenosiri ambazo ni ngumu kwa mtu mwingine kuiwaza ama hata kuiweka. Kwa mfano, jina kigukumizi, heshtegi, kigukumizi tena. Hilo ni neno ngumu ambalo si kila mtu anaeza kulifuatilia. Poa sana. Jambo lingine. Pole ni mtu alikua ananisalimia rafiki. Na ni meneja wa kampuni singenyamaza. Jambo lingine ambalo mimi nafutililia kuhakikisha kwamba nenosiri langu liko sawa. Ni kuhakikisha ninaificha. Mi siwezi nikaweka nenosiri langu kama mtu mwingine ananiangalia, siwezi nikakubali. Aah! Siwezi kubali. Naweka kando. Kitu ingine naficha kabisa kuhakikisha nenosiri langu. Halijulikani. Hivo ndivo mimi naeka nenosiri langu kuhakikisha lina usalama, na siwachi meshini zangu kama ziko 'on' mimi nikienda nyumbani.

Mimi napendelea mahali kimya. Kwa sababu mahali kimya pananifanya. Mimi naweza kufanya kazi kwa utulivu na kuweza kutulia na kufanya ile kazi yenye naweza fanya ama nafanya kwa utaratibu. Mahali kuna kelele, mahali utasikia, oh, huyu wamefanya, ee, huyu amepeleka nini, oh, yu wamefanya, ee, huyu aamefanya hivyo mimi siipendelei. Lakini mahali kutulivu kama mahali niliko sasa. Unatulia, unasikia, unaweza kufanya kazi vizuri kwa utulivu, unaweza kukoncentrate hapo. Na kazi inakuwa nzuri, so mahali kumerulia ni pazuri kuliko mahali pana kelele. Napenda mahali kumetulia tena inakusaidia unaweza hata unaingia kwa undani katika chenye unachokifanya. Unaingia kwa undani unang'ang'ana unafanya kazi yako. Pole pole, kwa utaratibu, bila kusumbuka bila kusumbuana. Na hiyo ni nzuri sana, nzuri sana sana sana sana, kuliko mahali kuna kelele. Mara huyu anaimba, mara yule anapiga ndulu, mara yule anagongesha vijiko, mara mwingine ana hiyo si nzuri, mimi sipendi hiyo. Napenda mahali palipotulia, palipotulia. Napenda hivyo.

Waswahili husema ujana ni moshi. Ungependa kurudi ujana? Kabisa sana, sana ningependa sana kurudi ujana kwa sababu, nakumbuka hiyo miaka ya hapo awali wakati mimi bado kijana sina majukumu, sijaoa, maisha yalikuwa mazuri, maisha yalikuwa mazuri. Unafanya chenye unataka kufanya wakati unataka kufanya. Raha nakwambia raha raha raha. Unang'aa ilikuwa kazi nzuri sana, ningependa sana sana sana kurudi ujana. Sana ndo niweze hata kufurahia zile vitu nilikuwa nafurahia hiyo wakati. Kwa sasa zile vitu zile mimi nilikuwa nafanya. Zile vitu nilikuwa nafanya hiyo wakati. Nishawachana nazo. Siendi densi, sikati densi, sisakati densi. Siendi kupanda milima bila sababu. Ningependa sana kurudi kijana. Sana sana sana, inaweza nifurahisha na ingeniridhisha sana.

Jee unaweka picha zako mtandaoni? Yaa swali nzuri sana hili, mimi sipendelei kuweka picha zango mtandaoni kwa sababu zangu naona kwamba kuweka picha pale mitandaoni inavutia vitu zingine na kupatiana hisia zingine za kando mbazo hata haziko. Nasikitika sana napo ona vijana wanaenda kule tauni kwa mitaa. Wanachukua gari za marafiki zao ama wanachukua gari za wenyewe za mikopo. Wanaweka pale mitandaoni, wanaonyesha venye wanaishi maisha mazuri na ili hali hiyo siyo hali wanaishi maisha duni wanaishi pale ata hawakuli, kwa hivyo mimi sipendelei hivyo hiyo ni majigambo bure sipendelei naonanga kwamba hiyo ni kujifanya tu naishi maisha yasio yako mi sipendelei sipendele maisha ya kutuma tuma hizo na kuweka hizo picha huko umitandaoni sababu yote hayakui kweli, sii kweli ni uongo, uongo tupu napendelea maisha ya uwazi, maisha siri, maisha fiche hapana weka picha huko, wetulia fanya vitu yako pale hapana ambia kila mtu ama jipige kifua ukisema venye unafanya, unafanya lili, unafanya lile, hapana fanya hiyo yote, mimi sipendi hiyo wewe ni majigambo na kwa mtu mwingine itakwaza, napenda tu nitulia nifanye vitu zangu chini ya maji.

Ni nani aliye kufundisha jambo muhimu ni nani aliye kufundisha jambo muhimu lile ule binadamu mwenye alinifunza somo la maana sana ningesema ni mke wangu, mke wangu na mdhamini sana, mke wangu amenifunza jambo la maana sana, amenifunza vitu ambavyo sikuwai viona amenifunza kwamba tenda wema nenda zako si msemo tu ni jambo ambalo ninafaa kufuatiliwa. Amenifunza juzi juma lililopita kwamba ninafaa nikitenda mtu wema nisigoje kupewa shukrani. Tenda wema na nifanye kitu kingine na nisonge nifanye jambo lingine nisingoje sifa nikisha fanyia mtu kitu nijue kama tu vile kwa bibilia ni mtu moja tu kwa kumi walio rejea baada ya kuponywa ukoma walio rejea kumwambia yesu asanti. Nisitegeme mingi kuliko yesu. Nisitegeme watu wawili. Nitegeme mmoja ama ata uyo mmoja akose hilo nifunzo lenye nimesoma hii mwaka la maana sana na thamini sana, na thamini sana, napenda hilo somo, bibi yangu alinifunza somo kubwa la maana.